Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Saa za alfajiri saizo zinatoa nafasi ya kufanya mambo kwa utulivu kupanga siku vizuri. Na kushika nafasi kabla ya watu na dunia kwa mkama. Kila asubuhi ni chance mpia ya kufanikisha ndoto zangu.

Mimi nasherehekea mwaka mpya kwa Reflections kidogo kupanga goals mpya kisha kusherehekea na family na marafiki. Ni time poa ya kustart afresh na kupanga goals za new year na ile kitu nataka ku achieve.

Kipaombele kazini na kwa mawasiliano ni kuhakikisha kila mtu anajua anacho kifanya na kila kitu kinaenda smoothly. Ni kusikiliza wenzako kuelewa mambo yao na kutoa feedback unapoweza. Hii inasaidia timu kufanya kazi pamoja vizuri kila mtu ajue role yake na kuhakikisha hakuna mixups kwenye kazini.

Kwa upande wangu ninafanya mambo madogo madogo kulinda mazingira. Kama kupika taka sehemu yake. Kuepuka kutumia plastik sana na kutumia energy kwa akili. Pia napanda miti kidogo pale pale. Na kushare awareness na wenzangu. Kuhusu importance of environment sio kazi kubwa lakini kila kidogo kinacontribute kwenye kuprotect mazingira yetu.

Mimi, napenda chakula chenye mafuta kidogo. Kwa sababu, taste yake pia iko juu. Lakini lazima nikuwe careful na afya yangu. Kwa mfano, asses hunisumbua. So, napenda kuwa balanced mafuta kidogo. Lakinio sio kidogo sana. Na pia chakula kisafi kiasi. Hii inanisaidia kufurahia hicho chakula bila any complications.

Mimi ni mtu wa kuahi na penda kufika mapema ni malize mambo bila pressure. Kuchelewa huleta stress bure na huniharibia plants. Nikifika mapema akili ikopoa na kilakitu inaenda smoothly.

Tukio muhimu sana kwa maisha yangu ni wakati nilipoamua kubadilisha mwelekea wa maisha yangu. Nilijifunza kujipanga. Kujituma na kuchukua responsibilities za future yangu tangu hapo nilianza kuona tofauti Mindset ikabadilika na opportunities zikaanza kufunguka pole pole.

Mimi najikinga na jua kali kwa mambo mandogo mandogo. Napenda kuvaa kofia au cap, sunglasses na kutumia krim kidogo ya sunscreen. Pale pale naweza pia napendanga kustay kwa shade pale napoweza na kukunywa maji mingi ili nikae hydrated. Hii inasaidia kulitunza ngozi na afya yangu kwa ujumla.

Ndiyo, ninapenda kusoma gazeti kidogo kidogo, pale nikiwa na time. Si kila siku, lakini mara nyingi napenda kucheki headlines, news za Nairobi na Kenya na dunia, na pia tips kidogo za business au lifestyles. Hii, inasaidia nikawe updated na kila kitu kinachoendelea duniani.

Ndoto yangu kubwa nikuwa na nyumba yangu, nilio jipangia vizuri, cozy na safe. Napenda iwe space kidogo ya kupumzika, kitchen nzuri na pia small garden. Si kubwa sana lakini ikopoa kabisa kwa familia na friends. Hii inakua place yangu ya peace na comfort baada ya hustle ya kila siku.

Asubuhi hii, nilianza na kuamka mapema kidogo. Kisha, nikanywa chai kidogo. Baada yake nikajiprepare, nikaosha uso, nikafanya make up, nikamake sure niko fresh. Kisha, nika checki messages zangu na emails na kupanga mambo ya hii siku. Kama kazi na zile errands nilikuwa ni run leo. Kwa kweli ilikuwa tu siku fresh, nikaweka energy ya positive vibes kwa siku yote.

Mimi napenda ugali na sukuma wiki. Napenda kwa sababu ni simple, filling na testi yake iko poa kila wakati. Pia ni comfort food kwangu. Napenda kula kwa familia au pale na friends. Hii ni moja ya favorite chakula zangu kwa kila siku.

Mimi ninapenda kitanda kizuri Comfort ni muhimu. Ninapenda nikilala down vizuri na kupumzika. Sio kitanda kingumu sana ambacho hakifurahishi. Lakini pia si super soft sana Balance ni poa kwa sleep na elevation na relaxation.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuangalia videos, kusoma articles na kurequest tips kutoka kwa watu wazoefu. Pia napenda kujaribu mambo yenyewe. Kwa experience, siyo tu kusoma. Hii inasaidia niifahamu vizuri na pia kushusha ideas kwenye daily life.

Sherehe yangu ya kupendeza ni birthday yangu. Napenda kwa sababu ni chance ya kusherehekea na familia yangu na marafiki wangu. Kushare vibes nzuri na kupumzika kidogo kutoka kwenye hustle ya kila siku. Pia napenda decorations na music. Inafanya siku iwe special kweli.

Mimi huwenda maktabani marachache. Kama kuna kitu marumu, cha kusoma au chaku research. Siku zote napendelea kusoma pia online. Lakini pale maktabani napata peace na focus zaidi. Inasaidia nikawe fresh na nitaelewa vizuri kile ninachojifunza.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila, ni simu yangu. Ndio inanisaidia kuwasiliana, kufanya kazi, kujifunza mambo mapya, na hata kujiburudisha. Kupitia simu, napata taarifa, opportunities na na manage maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, ni tool muhimu sana kwangu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Napenda kwa sababu ni healthy na husaidia stamina na bones zangu. Pia, napenda kuyakonsume kwa breakfast, cereals, ama kwa smoothie, ama tu ikiwa pekee yake. Inanipatia energy na inatuma nikuwe mtu mzima mpos.

Nina shughulikia makosa kazini kwa kuangalia kilichotokea. Kisha, napiga solutions haraka. Najua mistakes ni part of learning. Hivyo, napiga focus ili siku nyingine isirudie the same mistake.

Ndiyo, napenda kupanda mlima mara kadhaa pale ninapopata chance. Napenda kwa sababu ni challenge, unahitaji stamina na pia focus. Na pia, unafika pale juu kwa mlima view inakuanga mzuri sana na inspiring. Na pia inakuinspire na mindset ya kushughulika na challenges za kila siku.

Ninapokea maoni kutoko kwa wengime kwa attitude yao kama iko open nasikiliza kwanza. Kuelewa kilichosemwa. Kisha kuchukua hatua pale inapohitajika. Feedback inanisaidia kujifunza kuboresha kazi na kustay motivated kila siku.

Mimi napenda kinywaji cha baridi kama soda au juisi ikiwa fresh kabisa napenda kwa sababu inani freshen up na inani shusha stress zangu. Especially kama kuna joto kali sana ama jua ni kali sana. Pia vibe yake ni chill ukiwa na mabeste wako.

Mimi wakati wa jua kali napenda kukaa kwa sheds, pia napenda kukunywa maji baridi kwa wingi na kupumzika kidogo. Wakati mwingine naenda swimming au napiga walk jioni jua likiisha. Inanisaidia kukuwa fresh na pia kukuwa na mentality poa.

Chumbani ninachokipenda sana nyumbani ni sebule. Napenda kwa sababu iko-spatious na ikona light poa. Hapo ndipo napumzika na watch TV na sikiliza mziki na kukaana watu wa nyumbani. Kinachofanya nipende ni comfort na peace yake. Nikikaapale na jihisi nikiwa relaxed na fresh na ready kuendelea na mambo yangu.

Ndiyo, napenda kukimbia kidogo mara kathaa kwa wiki. Inanisaidia kushusha stress, kuweka mwili active na akili kuwa fresh na mentally strong. Baada ya kukimbia najihihi nikiwa strong, nikiwa motivated na ready kuface the world.

Mimi ninajitunza kwa kula poa, kunywa maji mob na kupumzika vizuri. Pia nafanya mazoezi kidogo na najipea time ya kupumzika akili. Kusikiliza mziki au kutembea au kumeditate. Hii inanisaidia kuwa fresh na strong mentally, physically kila siku.

Mimi napendelea kuvaa shati kuliko t-shati. Kwa sababu, shati inakufanya ukae poa na pia ukae ukiwa polished. Napenda kuvaa shati pale napokuenda kazini ama pale na pohitajika kuonekana nikiwa smart. Pia, inafanya moodi yangu ikue fresh na pia inatuma nijihisi nikiwa confident.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na devices zangu zote. Naipenda kwa sababu inanisaidia kulinda data na information yangu personal. Na inanipea peace of mind, pia ni rahisi na fast. Si lazima nikuwe nikiandika password kila saa. Inanisaidia kustay secure na nikuwa confident kwa tech yangu nikijua iko secure.

Ninaipenda hali ya hewa enye joto kidogo na fresh. Sio jua kali sana, au mvua nyingi. Napenda pale unaeza kua inje, kutembea au kukaa kimya, ukiwa fresh na ukiwa bado energized. Hali kama hiyo, inanifanya najihisi poa, nikiwa relaxed, motivated na kufanya mambo yangu kila siku, pua.

Ndiyo, ninapenda asali sana. Ninapenda kwa sababu inataste tamu. Napia ni natural, ni healthy. Ina very many medical benefits, ni antiviral. Na pia naeza itumia kwenye chai. Na inani energize cause ikona sukari natural. Mama yangu alinionyesha jinsi ya kutumia honey nikiwa very very young. Na kutoka that time, ninapenda honey.

Ninajilinda kutoka vitisho vya maisha na kuwa makini, kupanga mambo vizuri na kuchukua precautions kwa mfano, napanga skerils zangu napiga attention kama kuna risk na pia nasikiliza advice za watu wazoefu. Pia, ninajituma teknolojia na security systems pale inapohitajika. Hii, inanisaidia kustay safe na ni kukaa nikiwa confident na nafocus kwenye mambo muhimu kila siku.

Ninaposherehekea mafanikio na timu, napenda kufanya kitu poa na marafiki au wenzangu wa kazini. Tunaenda pengine pale restaurant, ama tunapiga small party, ili celebration tu celebrate hiyo effort yetu. Pia, napenda kushare stories za success, kutabasamu na kucheer up kwa kila mtu aliye nisaidia. Hii ina nisaidianga kufeel very proud na kufeel very motivated na kuinspire teamwork zaidi kila siku. Badaaye.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda ufukweni pale mahali napenda maji ya bluu beach na vibe ya kuchil. Ningependa kupumzika, kuswim, kupiga picha, na ku enjoy sunsets na sunrises. Ningependa kusafiri na marafiki, wazuri au familia. Watu ambao tunavibe poa na tunafurahia pamoja, ndio naeza taka kwenda nao. Likizo hiyo ingekua poa kwa kupumzika. But, pia kutembea kidogo na explore places.

Ndiyo, napenda upepo zaidi kuliko AC. Upepo, unanifanya nijihisi fresh na energized, especially wakati wa jua au baada ya mazoezi kidogo. Napenda pale naeza kuwa outside, kutembea ama kukaa kimya nikiwa kwa upepo. Jua ni vibes tafauti na AC. Lakini wakati mwingine pale, jua kali sana, haibambi. So, AC indio napenda kukiwa na hio jua kali. But most of the times, mimi napenda kuwa kwa kaupepo.

Mimi inapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuongea, kupiga story na kucheka pamoja. Tunapenda pia kuenda kwa parks au tukiwa nyumbani tunafanya activities za pamoja. Kama kuangalia movie au kushiriki kupika chakula pamoja. Wakati mwingine tunatembea kidogo au tukafanya picnic ili kupumzika na kuwa karibu zaidi. Hii inanisaidia kufil connected, happy and relaxed na pia inanifundisha teamwork na support ya koli ndani ya familia.

Kila siku mimi natumia njia mbali mbali za usafiri kulingana na mahali naenda ama ile kitu naenda kufanya kwa hiyo safari. So, tuseme kabla mimi naenda kazini, pengine mimi naenda kazini, sana sana nitatumia public transportation, nitatumia bus, nitatumia train kama time iko sawa. Halafu, tuseme naenda shopping, ama naenda kutembelea marafiki. Pia kulingana na distance, na kulingana na mood naa chukua either Uber, naeza chukua either public transportation But mara mingi kupunguza stress. Utanipata nimechukua Uber ama Bolt. Zikiwa convenient But mara nyingi, kila siku kwenda kazini ama ile wakati siko in a rush nitachukua basi.